Ujuzi ambao ningependa kujifunza ama kuupata ni ujuzi ule wa kutengeneza bidhaa za kielektroniki, napenda bidhaa za kielektroniki na ni bidhaa ambazo. Katika maisha ya kila siku zinahitajika na hivyo basi bidhaa hizi hukaa mara zikileta matatizo ya kimitambo na hivyo basi watu wengi huteseka sana ku inapofika ni kuvitengeneza bidha hizi zinapoharibika. Hivyo ujuzi huo ni ujuzi mzuri kwa sababu unasaidia kutatua matatizo mengi yanaopata watu wengi kutokana na uharibifu wa bidhaa hizi. Napenda ujuzi huu na ni muhimu kwangu kwa sababu ni njia mzuri ya kuweza kutumia ule muda wa ziada wakati ambapo sina shughuli nyingi. Ama wakati ule wa mapumziko unaweza kukishughulikia kifaa kimoja au viwili. Hutokana kulingana na matatizo ambayo bidhaa hizo zimepata. Sijai jaribu kujifunza uwezo ujuzi huu hapo awali lakini hata hivo ni jambo ambalo nalipenda na ningelipenda kujifunza ujuzi huu natamani sana niweze kupata fedha, niweze kurudi shuleni na kuweza kujifunza tajriba hii na kuwa na uzoefu wa ujuzi huu kwanza kutoka shuleni ili hata niwe na cheti cha kuweza kuhitimu katika ujuzi huu naona kwamba wakati mzuri, ni wakati wowote ule, ningalipo na pesa, ni jambo naeza ku nimeliwazia kwa muda, na hivyo pindi tu nipatapo fedha. Nitajiunga na chuo kuweza kujifunza ujuzi huu wa kuviunda bidhaa hizi za kielektroniki ili nipate nafasi ya kusaidia watu wengi na kuweza kuziba pengo katika jamii maana bidhaa hizi ni vyombo muhimu katika maisha tunavihitaji na hivyo ndivyo inahitaji kushughulikiwa kila vinavyo vinapoleta matatizo.

Mimi hupendelea kupata habari mtandaoni kuliko kwenye gazeti kwa sababu gazeti sehemu zingine kuzipata ni ngumu na itabidi uweze kubeba gazeti kila uendapo na uweze kufuatilia ata wakati wa mchana kama usikuwa hauna mwangaza. Hivyo basi kuna changamoto nyingi zinazotokana na kufuatilia au kusoma habari kutoka kwenye gazeti maana gazeti unahitaji kuibeba kila uendapo na wakati mwingine kutokana na changamoto za kiusafiri na changamoto zingine kuna sehemu ambazo kupata gazeti ni vigumu. Tena gazeti hizi hupatikana kila siku kwa hivyo huwezi kusoma habari kabra hasijachapisho lakini unapokuwa unapata habari kwenye mtandao ndiyo mimi hupenda mtandao unapata habari pindi tu zinapochipuka na habari hizo unaweza kuzipata kutoka kwenye pande yoyote ya nchi iwapo kuna uangavu, unaweza kupata habari hizo kila sehemu ya dunia tena unapata kujua mambo mengi yanaoendelea hata nje ya nchi kutokana na kuwa na mitandao mingi ya kijamii hivyo ni rahisi kupata habari kemkem tena habari za ukweli, mtandaoni pindi tu zinapochipuka mahali popote pale hulipo pasipo changamoto nyingi kama vile kufuatilia habari na kusoma kwenye gazeti pia kwenye gazeti unapofwatilia habari haupati kujua maoni ya watu wengine lakini kwenye mtandao unapata kujua jinsi watu wengine walivyo sema kuhusu swala husika na maoni waliotoa kama changizo katika habari hizo.

Naam mimi natumia mitandao ya kijamii kama vile Whatsapp, kama vile Facebook, kama vile Instagramu na nyinginezo kwa sababu ndani ya mitandao hii unapata kujua habari pindi zinaipochipuka, unapata kujuliana hali na marafiki wako kwa urahisi na kwenye mitandao pia unapata kuwa na mazungumzo yanayo saidia kujenga mahusiano unapata mazungumzo kuhusiana na mada mbali mbali ambazo zinaadhiri maisha kwenye jamii, maisha kazini unapata mazungumzo mengi kuhusu mada mbali mbali ambayo pia inakusaidia unapojua jinsi changamoto watu wengine wanazozipitia na jinsi ambavyo wametatua changamoto hizo katika mazungumzo haya kwenye mitandao ya kijamii ni vizuri pia kwa sababu inakusaidia nawe pia unapokuwa kwenye changamoto hizo unapopitia hali ngumu unaelewa kwamba sio wewe tu pekee yake unayepitia unapata kusaidika kutokana na uzoefu ambao wengine wameupata na ushauri wanaotoa alikadhalika kwenye mitandao ya kijamii unapata kupata elimu nyingi haswa iwapo wewe ni mtu aliye na ujuzi wa kuweza kuchagua maana ndani ya mitandao ya jamii pia kumejaa na elimu potovu kwa hivyo, tahadhari ambayo mimi uchukua katika kutumia mitandao ya kijamii ni kuhakikisha kwamba mambo yangu ya siri siyaweki wazi kwenye mitandao na pia kuakikisha kwamba elimu ninayopata kwenye mitandao ni elimu ambayo imeweza kuchunguzwa na kuonekana kwamba ni ya kweli na hata kama ni ya mbali napata habari ambazo zimeweza kuchunguzwa na kujulikana kwa hakika ni habari za kweli hivyo katika kutumia mitandao ya kijamii mimi natumia ila kwa hali ya uangalifu ili nisije nikapotoshwa na mambo mengi yaliokwenye mitandao ambayo si ya ukweli.